Neno kitanda linamanisha kifaa cha cha nyubani kinachotumika kwa kulala na kupumzika. Kitanda ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kila siku kwa sababu dicho kinachochangia mapumziko bola ya mwili na akili. Mawazo ya kuanzia kuhusu kitanda yanaonyesha umuhimu wake katika afya ustawi na mpangirio wa maisha ya kila siku. Katika matumizi ya kitanda kitanda hutumika zaidi wakati wa usiku kwa ajili ya kulala lakini pia hutumika mchana kwa kupumzika au kusoma. Kitanda kizuri hutoa faraja na huni usaidia miili yetu kupumzika baada ya kazi au shughuri za kila siku nzima. Mbora wa usingizi unauna patikana hutegemea sana aina ya kitanda, godoro na mazingira yanayo kizunguka kama usafi na utulivu wa chumba. Kwa upande wa afya, kitanda kina mchongo mkubwa katika ustawi wa mwili. Kulala vizuri kwenye kitanda, kinachofaa husaidia kupunguza uchovu. Kubolesha afya ya mgongo na kuongeza nguvu za mwili usingizi wa kutosha huimarisha kubukubu hupunguza msonga wa mawazo na huongeza uwezo wa mtu kufanya kazi kwa ufanisi siku inayofuata. Hivyo, kitanda si samani ya kawaida tuu bari ni nyenzo muhimu katika ya kufanya ya kiafia. Katika maisha binafsi, kitada ni sehemu ninayodhamini sana. Kwa sababu dicho kinachonipa nafasi ya kupumzika na kujitafakali. Ni mahali ninapopata utulivu baada ya siku defu na majukumu. Kwa ujumla, kitada ni kifaa muhimu. Kinachochangia usingizi mzuli. Afya na bola na ustawi wa maisha ya kila siku kwa hivyo.

Neno benki linamaanisha taasisi ya kifedha inayotoa huduma kwa kuhifadhi pesa, kutoa mikopo, kuwezesha malipo na kusaidia watu pamoja na mashirika kusimamia fedha zao. Benki ni muhimu katika uchumi wa kisasa kwa sababu huunganisha watu, biashara na serikali katika mzunguko wa fedha. Mawazo ya kwanza kuhusu benki yanaonyesha nafasi yake katika kukuza maendeleo ya kiuchumi na nidhamu ya fedha. Katika maisha ya kila siku, benki hutumika kwa shughuli nyingi. Muhimu kama kufungua akaunti, kuweka na kutoa pesa, kufanya miamala ya kidijitali. Kupitia huduma za benki kama ATM, benki mtandao na benki kwa simu. Watu wanaweza kufanya malipo na kupokea fedha kwa urahisi na usalama. Huduma hizi huokoa muda na kupunguza hatari ya kubeba pesa taslimu, jambo linaloimarisha usalama wa kifedha. Kwa upande wa maendeleo ya kiuchumi, benki hutoa mikopo kwa watu binafsi na biashara ili kusaidia uwekezaji na ukuaji. Mikopo ya elimu, nyumba au biashara huwapa watu fursa ya kuboresha maisha yao. Vilevile, benki husaidia kusanya akiba, jambo linalo wawezesha watu kupanga maisha yao ya baadaye na kukabiliana na dharura za kifedha. Kwa uzoefu wangu binafsi, benki inanisaidia kusimamia fedha zangu kwa utaratibu na uwazi. Kupitia akaunti ya benki, ninaweza kupanga matumizi, kuweka akiba na kufanya malipo kwa urahisi. Benki pia hunipa imani ya usalama wa fedha zangu na kunisaidia kuwa na nidhamu ya kifedha. Kwa ujumla, benki ni taasisi muhimu inayochangia ustawi wa kifedha wa watu binafsi na maendeleo ya kijamii kwa ujumla.

Neno viatu. Inamanisha vifaa vinavyo valiwa miguuni na ajili ya kulinda miguu. Kuongeza falaja na kubolesha mwonekano wa mtu. Vyatu nisehemu muhimu ya mavazi ya kila siku kwani husaidia kuzuhia majeraha uchafu na athali za mazingira kama jua mvua au balidi. Mawazo ya kuanzia kuhusu viatu yanaonyesha umuhimu wake katika afya, usalama na mtindo wa maisha. Katika matumizi ya kila siku, viatu utofautiana kulingana na shuguli zinazo fanywa. Kuna viatu vya kazi, michezo, shule, matembezi na shelehe. Mfano wa viatu vya michezo husaidia kutoa msaada na faraja wakati wa mazoezi. Ilihali viatu vya kazi hutoa mwonekano lasmi na heshima. Uchaguzi wa viatu sahihi husaidia mtu kufanya shuguli zake kwa ufanisi na mbira usubufu. Kwa upande wa afya, vyatu vinamchango mkubwa katika kulida miguu na mwiri kwa ujumla. Vyatu vinavyo faa usaidia kuzuhia maumivu ya miguu magoti na mugongo pia usaidia kudumisha mkao mzuri wa mwili wakati wa kutembea na kusimama kwa munda mlefu. Hivyo, kuvaa viatu sahihi ni jambo muhimu katika kujitunza na kulida afya ya mwili. Kwa uzoefu wangu binafsi, viatu nisehemu inayo, ipa, kipa, ubele, ninapo chagua mavazi yangu. Napenda viatu vinavyo toa falaja, uimara na muonekano mzuri. Viatu vizuri hunifanya nijisikie hulu, kusongea, kusogea, kufanya kazi zangu bila maumivu na kujiamini ninapo kuwa na watu wengine. Kwa ujumla viatu ni zaidi ya kifaa cha mavazi ni gumzo muhimu ya falaja afya na mwonekano katika maisha ya kila siku.

Neno babu inamaanisha mzazi wa mzazi yaani baba ya baba au baba ya mama. Babu ni mtu mwenye nafasi muhimu sana katika familia na jamii kwa ujumla. Kwani mara nyingi huwa na hekima. Uzoefu wa maisha na historia ya familia, mawazo ya kuanzia kuhusu babu yanaonyesha umuhimu wake katika kulea kufundisha na kuunganisha vizazi tofauti. Katika familia, babu mara nyingi huwa mshauri na mwalimu wa maisha. Kupitia hadithi na maelezo yake watoto na wajukuu hujifunza mila, desturi na maadili ya kijamii. Babu husaidia kuhifadhi historia ya familia, kwa kusimulia matukio ya zamani, changamoto waliopitia na mafanikio waliopata. Hii huwasaidia wajukuu kuelewa walikotoka na kuthamini maisha waliyonayo sasa. Kwa upande wa kijamii, babu huwakilisha gumzo ya heshima na busara ya jamii nyingi, kuthamini babu kwa sababu ya uzoefu wake na uwezo wa kutoa ushauri wa busara katika maswala mbalimbali. Mara nyingi, babu hu shirikishwa katika maamuzi muhimu ya kima kifamilia au kijamii. Jambo linaloonyesha imani na heshima waliyonayo watu kwao. Kwa uzoefu wangu binafsi, babu ni mtu ninayemthamini sana. Aliyenifundisha subira, heshima na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii. Kukaa naye, kusikiliza hadithi zake na kulinipa mafunzo mengi ya maisha ambaye bado nayatumia hadi leo. Kwa ujumla, babu ni hazina na hekima na upendo katika familia. Na mchango wake unaendelea kuonekana hata baada ya vizazi kubadilika.

Neno yai, linamaanisha chakula kidogo kinacho, tengenezwa na ndege au wanyama wengine. Ambacho mara nyingi huliwa kwa lishe ya binadamu. Yai ni chanzo kikuu cha protini, vitamini, madini muhimu jambo linalofanya kuwa sehemu muhimu ya lishe ya kila siku. Mawazo ya kuanzia kuhusu yai yanaonyesha umuhimu wake katika afya lishe na mapishi ya chakula. Katika maisha ya kila siku, yai hutumika kwa njia bali bali, mfano linaweza kuandaliwa kwa kukaangwa, kupikwa kwa maji moto au kutumika kama kiabato cha mapishi kama keki, mikate na bidhaa nyingine za jikoni. Hii inaonyesha kuwa yai ni chakula chenye ufanisi mkubwa kwani lina patikana kwa urahisi na linaweza kuunganishwa na vyakula vingine ili kupata lishe bora aidha, yai ni muhimu kwa afya ya binadamu. Inaprotini nyingi zinazo saidia kujenga misuli, kudumisha nguvu na kusaidia ukuwaji wa mwili. Pia lina vitamini kama B12 na madini kama chuma na kalsiamu ambayo husaidia katika afya na mifupa, ubongo na mfumo wa kinga. Hivyo, yai si chakula tu cha ladha, bali ni sehemu muhimu ya lishe yenye afya. Kwa uzoefu wangu binafsi, yai ni chakula ninacho kipenda. Kutumia kila siku mara nyingi huliwa asubuhi ili kupata nguvu ya siku nzima au hutumika kama kita kiabato cha chakula cha jioni kupitia yai. Ninaweza kuanda milo mbali mbali yenye ladha na virutubisho kwa ujumla yai ni chakula cha msingi chenye faida kubwa. Kiafya kinacho saidia lishe bora na kuimarisha ustawi wa mwili katika maisha ya kila siku.

Neno tatu inamaanisha namba tatu katika kiswahili ni namba ya msingi katika hisabati na maisha ya kila siku. Ikitumika kuhesabu vitu kupanga latba na kueleza mpangirio mawazo ya kuwanzia kuhusu tatu yanaonyesha umuhimu wa namba ili hii katika kuelewa hesabu kupanga kazi na kuendelesha maisha ya kila siku kwa mpangilio. Katika maisha ya kila siku, tatu hutumika kwa njia bari bari. Mfano, mtu anaweza kusema nina vitabu vitatu au tunakutana saa tatu asubuhi. Namba tatu pia hutumika katika michezo, masomo na ya shule na mahesabu ya biyashara abapo inasaidia kupanga raslimali kwa kuhakikisha kila kitu kinapatikana kwa uwiano. Haitha tatu huchangia katika muktadha wa tamaduni na maisha ya kijamii. Mfano katika mira na destuli mara nyingi kuna vitu vitatu vinavyoshirikishwa kama sehemu ya sherehe au mafunzo. Pia tatu ni namba ya uratibu. Kwani inafaa kuonyesha uwiano kati ya sehemu tatu zinazo husiana kama vile ratba za familia kazi na mapumziko. Kwa uzoefu wangu binafsi namba tatu inaitumia kila siku bila kutabua mara nyingi. Kwa mfano, kupanga milo mitatu ya siku, kufanya mazoezi ya mara tatu, au kupanga muda wa masomo na mapumziko kwa vipindi vitatu. Kwa ujumla, tatu ni namba ya msingi, inayosaidia katika kupanga kufanikisha kazi na kudumisha uwiaano wa maisha ya kila siku.

Neno kawaida linamaanisha jambo ambalo ni la kawaida. Lisilo la ajabu. Au linalotokea mara kwa mara. Katika kiswahili neno hili hutumika kueleza hali, tabia au tukio lisilo la kipekee ambalo linatokea kwa kawaida na kwa urahisi. Kuelewa mawazo na kuanzia kuhusu kawaida, yanaonyesha jinsi matukio ya kila siku, tabia za watu na shughuli za maisha hujirudia na kuunda mpangilio wa maisha ya kila mtu. Katika maisha ya kila siku, kawaida hutumika kueleza shughuli au tabia zinazofanyika bila mabadiliko makubwa. Mfano, mtu anaweza kusema, asubuhi yangu ya kawaida ni kunywa chai na kusoma gazeti. Au, siku ya kawaida shuleni huanza na darasa. La hesabu. Hii inaonyesha kuwa hali ya kawaida hutoa mtiririko wa maisha unaoweza kuthibitiwa na kuendelea kwa urahisi. Aidha neno kawaida huchangia katika kupanga maisha na kujenga nidhamu. Kwa mfano, kufanya kazi au masomo kwa mpangilio wa kawaida husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurahihisha kufanikisha majukumu, pia tabia ya kawaida kama kula, kulala na kufanya mazoezi husaidia kudumisha afya na ustawi wa mwili. Kwa hivyo, kawaida ni msingi wa mpangilio na usahihi wa maisha ya kila siku. Kwa uzoefu wangu binafsi, mambo ya kawaida ni sehemu ya maisha yangu. Kila siku, napanga siku zangu ili kufanya shughuli za kawaida. Kama masomo, kazi na mapumziko, jambo linalonipa nidhamu na ufanisi. Hata hivyo, mara nyingine kawaida hubadilisha kwa sherehe, safari au matokeo maalumu ambayo huongeza fursa ya kama mshisimuko. Kwa ujumla, kawaida ni sehemu ya mpangilio wa maisha unaosaidia kudumisha utulivu, nidhamu na ufanisi wa kila siku.